Na mna pena samaki kwa kuwa nimelelewa na samaki Kwa tu nyumbani samaki ndo chakula cha Unazapata virahisi na pia chakula kitamu kushinda hizo vingine na pena sana samaki Kwanza samaki kwa sima, samaki kwa wali ama kuna pukuwa na sherehe kwa tu watu kupenda kwa samaki Nika mdogo hadi saizi mkubwa mimi nime pena samaki.

Naam napenda sana kujifunza historia kwa kuwa usipojua ulipotoka, amsipojua yaliotokia zamani, jee utajua yanayofanyika saizi Kwa kuwa mimi hujifunza sana historia kwa kuwa ina nisaidia kujua yale yote yale ufanyika kitambo, hili nijue nachohitajika kufanya saizi na pia inasaidia sana kulingana kulinga kuangalia nini yama ni ile ipi imeongazeka ama nini ile imekua mpya sasa hivi.